Ninawania kazi na maisha ya kibinafsi kwa njia tofauti, njia ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ninaweka mambo yaliyo ya msingi kipaumbele ili nisije nikaweka kazi mbele zaidi kuliko maisha ya binafsi au maisha ya binafsi mbele zaidi kuliko kazi. Kwa hivyo ninavyo ninapo weka mambo ya mkimisingi kipa umbele ninawania kazi na maisha ya kibinafsi.

Ninapenda vitabu kadha wakadha, kitabu kimoja ambacho ninakipenda nicha kizungu kinaitua The River Between, nilikisoma kitabu hiki, ni kitabu ambacho nicha hadithi, nilikisoma wakati ambapo nilikuwa mwanafunzi, na hadi wakati wa sasa ninakumbukumbu zake na ninakipenda kitabu.

Ningependa kutembelea miji ya aina tofauti, mji wa kwanza ambao ningependa kutembelea ni mji wa Mombasa, na ningependa pia kutembelea mji wa Nairobi. Miji hiyo ningependa kuitembelea ili nikaweze kushirikiana na mandhari yake na kuhisi mandhari yake.

Katika kazi yangu nataka kufikia eneo ambalo nitakuwa na mafanikio na eneo ambalo nitaweza pia kusaidia watu wengine eneo ambalo nitaweza kuwa msaada kwa watu wengine. Hilo ndilo eneo ambalo ningependa sana kufikia katika kazi yangu.

Ninasherehe nyingi ambazo ni za kupendezwa sana kwangu, lakini sherehe moja ambayo ninaona ikiwa kupendeza sana ni sherehe ambayo ninasherehekea pamoja na familia yangu, sherehe ambayo tunajenga jengo ambalo ni lakumtukuza Mungu na nilakutusaidia katika maisha yetu katika kukuwa kwenye.